Rangi yangu ya kupendeza ni nyekundu. Baadhi ya vitu vyangu vyote vina rangi nyekundu. Ndiyo mana ninaipenda rangi nyekundu. Kuta za nyumba yangu nimepaka rangi nyekundu. Baadhi ya viatu vyangu vina rangi nyekundu. Nguo zangu pia zina rangi nyekundu. Hiyo ndiyo maana ninaipenda rangi nyekundu.

Chakula changu ni nacho kipenda ni wali nyama. Wali nyama ni chakula kizuri sana. Lakini pia ni chakula ambacho ninakipenda sana. Ni chepesi kukipika lakini pia kinapatikana kwa wepesi.

Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea ni zawadi ya viatu. Nilinunuliwa viatu vizuri sana na rafiki yangu ambaye alikuenda nje ya nchi. Alikuenda china kwa ajili ya biashara zake. Alivorudi aliniletea viatu vizuri sana ambavyo nilivipenda sana.

Ninapendelea sana mahari pa kimya. Sipendi mahali pa kelele. Ndiyo maana muda mwingi ninapenda kuenda mstuni kwa ajili ya kufanya meditation. Lakini pia muda mwingine ninapenda kuenda hoteli kwa ajili ya kufanya akili yangu iweze kutulia. Hivo ninapendelea sehemu ya ukimya.

Lengo la muda mrefu ambalo nipo nalo kazini ni lengo la siku moja kuja kumiliki biashara yangu mwenyewe. Niwe nina viwanda vyangu mwenyewe ambavo ninaviendesha mwenyewe. Niajiri watu wengi waweze kujipatia kipato chao mwenyewe. Waweze kutunza familia zao wenyewe kwa ajili ya hiyo kazi ambayo nitakuwa nayo.

Ninaandaa ripoti za kazini kila siku ninapomaliza kazi jioni. Japo pia kuna ripoti ambazo ninaziandaa za wiki na mwezi na mwaka. Lakini kila siku ni lazima niandae ripoti ya siku.

Mimi ninapenda chakula chenye ladha nzuri. Ninapenda chakula ambacho nikila roho yangu iweze kutulia. Chakula chenye ladha nzuri kama wali, biriani, ugali, ndizi nyama, pamoja na makangi. Ni chakula ambacho ninakipenda sana. Kina nisaidia pia kwenye afya yangu ya mwili, lakini pia kina nisaidia kwenye afya yangu ya akili.

Ninangoja barua pepe mara nyingi sana kwa siku. Muda mwingine barua pepe zinaingia mia, mia mbili hadi mia tatu. Zingine ni za michezo, lakini zingine ni za wateja kutoka kazini. Hivo ni lazima nizisome zote. Nasoma barua pepe za wateja wangu wote kwa siku. Lakini zile za michezo sizisomii.

Ninafanya mazoezi asubuhi lakini pia ninafanya mazoezi jioni. Ninafanya mazoezi asubuhi kabla ya kuenda kazini. Lakini pia nikirudi kazini ninafanya mazoezi. Mazoezi ninayofanya muda mwingine nina kwenda jimu. Lakini muda mwingine ninafanya mazoezi ya kutembea umbali mrefu au kukimbia umbali mrefu.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za matukio. Nimewahi kununua tiketi za muziki wa injili, lakini pia nimewahi kununua tiketi za muziki wa bongo flavor. Siku zingine, ninanunua tiketi za siasa. Kwa sababu pia, mimi ninapenda matukio ya siasa. Hivo, ninanunuwa tiketi ili kwenda kujifunza siasa.

Ili kuweza kulinda mazingira, ninahakikisha ninapanda miti ya kutosha kuzunguka mazingira yangu. Lakini pia ninahakikisha ninamwagilia maji na kuyafanya mazingira yawe safi. Muda mwingine, ninawashauri watu watumie vifungashio ambavyo siyo vya plastiki. Watumie vifungashio vya makaratasi. Ili kueza kulinda mazingira.

Ndiyo ninapenda kutembea mstuni kwa sababu msitu una wadudu na wanyama pamoja na ndege wengi wakujifunza. Na mimi ninapenda kupige picha. Hivyo ninaenda mstuni kwa ajili ya kupiga picha wanyama, ndege, pamoja na wadudu watambao.

Ninapenda kucheza na familia yangu hasa hasa kipindi cha rikizo ama kipindi cha wikendi. Ninapenda sana kucheza na familia yangu, kwa sababu kuwa karibu na familia ni bora zaidi na ni baraka kwa Mungu hivo ninapenda sana kucheza na familia yangu.

Malengo niliyokuwa nayo kwenye kazi yangu ni siku moja kuja kuwa na biashara yangu mwenyewe. Yani niwe na kazi yangu mwenyewe ambayo nitaajiri watu wengi ambao watakuwa wanajipatia kipato kupitia hiyo kazi. Ninapenda sana siku moja watu wafurai kwa ajili ya hiyo kazi yangu.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushirikiana kwenye kila aina ya tukio. Kwa mfano, kama kuna tukio la aina yoyote limetokea mtaani kwetu kama kuna msiba, ama kuna sherehe, ni lazima nishirikiane na jamii inayonizunguka ili kuweza kuwafariji watu ambao wapo kwenye hilo tukio.

Ninaenda hospitali mara mbili tu kwa mwezi au kwa mwaka ili kuweza kupima afya yangu kama kuna dalili yoyote ya ugonjwa. Lakini mimi si mtu wa kuumwaumwa ovyo. Ndiyo mana ninaenda mara mbili au mara tatu hospitali kwa mwaka.

Ninajihisi vizuri kuhusu wasilisho. Mimi ni kiongozi katika kazi yangu. Hivo ninahusika kwenye kuandika wasilisho. Ninaandika wasilisho kila linapohitajika. Kama tuna mkutano na watu ofisini au kuna wateja wanahitaji wasilisho. Nilazima niliandike mwenyewe.

Apana, sipendi chakula chenye mafuta, ninapenda chakula kisichokuwa na mafuta, kwa sababu mafuta yanaathari kwenye mwili wa binadamu, ya naathari kwenye afya mwili pamoja na afya ya akili, hivo sipendi chakula chenye mafuta, ninapenda chakula ambacho hakina mafuta kabisa.

Ndiyo, ninapenda kuoga kwa maji ya moto. Siku ambazo ni hali ya hewa inakuwa ni ya ubaridi. Ni lazima nipashe maji ili niweze kuoga maji ya moto. Kwa sababu mimi sipendi baridi. Hivo ninapenda ujoto joto. Lazima nipashe maji ili niweze kuoga maji ya moto.

Kuhusu majira ninayoyapenda, ninapenda sana majira ya mvua za vuli. Kipindi hiki ni kizuri sana. Mvua zinakua zinanyesha kwa mpangilio. Lakini pia ni kipindi kizuri kwa sababu mazao yanakua yanaota vizuri kwa sababu ya mvua za vuli. Hivo ninakipenda sana kipindi cha mvua za vuli.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyeupe. Ni rangi ambayo ninapenda sana kuiona kila mahali. Ninapenda kuiona pale ambapo ninavaa nguo nyeupe. Lakini pia kuta za chumbani kwangu zina rangi nyeupe. Baadhi ya nguo zangu pia zina rangi nyeupe. Na usafiri wangu ni wa rangi nyeupe.

Ninapenda sana kusoma vitabu ambavyo vinaongeza maarifa. Muda mwengine ninapenda kusoma vitabu vya hadithi, vitabu vya kuchekesha, vitabu ambavyo vinafanya akili yangu iweze kutulia.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu. Ninaingia mtandaoni kwenye mtandao wa alibaba. Ninachagua kitu ambacho ninakipenda. Pengine hiki au hiki. Ninaangalia bei ambayo inauzwa. Ninanunua mtandaoni. Lakini pia ninapenda kununua vitu kwenye mitandao ya kijami. Kama vile Facebook, Instagram, Telegram na TikTok.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale ambapo ninafanya kazi kwa bidii lakini pia ninakutana na watu tofauti tofauti ambao tunafanya nao kazi moja. Muda mwingine ninapenda sana kuwaundisha wenzangu juu ya kuwa na hekima upendo pamoja na busara. Hivo ni vitu ambavo vimenifundisha sana kazi.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kujuana na watu wengi. Hilo limenifanya pia niweze kupata wateja wa kutosha. Lakini pia mafanikio mengine niliyoyapata kazini ni uzoefu ambao unanisaidia na mimi kuweza kufungua biashara yangu.

Kuhusu rafiki yangu wa karibu zaidi ni rafiki ambaye tumesoma shule pamoja. Lakini pia ni rafiki ambaye ninaishi naye mtaa mmoja. Kwa sababu kila mahali tunapokwenda, tunakuwa wote. Na kazi pia tunafanya kazi kwa pamoja. Huyo ndio rafiki ambaye mimi ninapenda.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi kuupata ni uzoefu wa kutumia lugha tofauti tofauti. Kutumia lugha ya kiswaili, lugha ya kingereza, lugha ya kifaransa na lugha ya kichina. Huo ndiyo ambao nimeupata wa kushangaza. Lakini pia watu wengi wanaupenda.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya kuwa na hekima nzuri. Ukiwa na hekima nzuri, lazima utakuwa na upendo. Lakini pia, lazima utakuwa mnyenyekevu mbele za watu. Hiyo ndio tabia ambayo ninaipenda kwa watu wengine. Kwa sababu, mimi mwenyewe nina hekima na nina upendo.

Hali ya hewa ya leo ni hali ya hewa nzuri sana. Nje kuna upepo mzuri pamoja na jua kidogo. Hivo ni hali ya hewa nzuri. Haichoshi, wala haikeli. Ni hali ya hewa ambayo inaleta ari kwenye kufanya kazi.

Uwezo ambao ningependa kwa nao ni uwezo wakutumia lugha tofauti tofauti. Nijue lugha zaidi ya kumi. Ambazo zitanisaidia kwenye ufanyaji kazi wangu. Lakini pia zitanisaidia kwenye kujulikana kimataifa. Kwa sababu ukijua lugha tofauti tofauti za mataifa mbali mbali. Maana yake unaweza kufanya kazi sehemu ya aina yote kwenye taifa hilo ambalo. Unajua hiyo lugha kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano.

Muda wangu wa bure ninatumia kwa ajili ya kufanya kazi za ziada. Kazi za ziada za mtandaoni pia zina pesa. Hivo ninatumia muda wangu wa ziada kufanya kazi za mtandaoni. Lakini pia muda mwingine ninatumia muda wangu wa ziada kwa ajili ya kufanya kazi za dharura ambazo zimepatikama ofisini.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni sifa ambayo ni ya upendo, lakini inatakiwa kiongozi awe msikivu, au asikilize wale ambao anawaongoza. Aweke muda wa kuwauliza maswali, lakini pia na wao wamuulize maswali, na ajibu kwa ufasaha.

Ninapendelea vyote viwili. Ninapendelea kusoma, lakini muda mwingine ninapendelea pia kuandika. Kwa sababu, mimi ni kiongozi. Kuna muda wa kuandika ripoti au wasilisho, lakini pia kuna muda mwingine wa kuandika na kuongea.

Kuhusu shughuli zangu za weekend, ninapenda sana kutumia muda mwingi nikiwa nyumbani. Hivo, tunaandaa, kalamu tukiwa nyumbani, tunakula, mimi pamoja na familia yangu. Muda mwingine, ninatumia muda wa weekend kwa ajili ya kusafisha mazingira ya nyumba.

Ninajikinga na jua kali kwa kutembea na mwamvuri wangu. Lakini muda mwngine ninavaa kofia ambayo inakinga jua. Muda mwngine ninapendelea kwenda kwenye mgahawa kwa ajili ya kujikinga na jua. Ninapata maji ya baridi au maziwa ya baridi.

Sina wasiwasi kuhusu kusubiri kwenye mstari kwa sababu ninajua ni utaratibu uliowekwa. Kama utaratibu umewekwa maana yake kuna vigezo ambavo vinatakiwa vifanyike. Hivo sina wasiwasi kuhusu kusubiri kwenye mstari kwa sababu kama wewe umeungoza kusubiri kwenye mstari. Usiwe na maswali mengi subili kwenye mstari ili uweze kuelewa nini kinachofata.

Mimi ninapenda kuwa mahali pa utulivu. Ninapenda kuwa mahali ambapo hapana makelele. Mahali pautulivu sana. Ndiyo maana siku zingine ninapendelea kuenda hoteli. Hoteli ni mahali pa utulivu sana. Kila mtu yupo busy anafanya kazi yake.

Ninapenda viyatu vya kufunga, yaani vyatu ambavyo ninaweza kuvalia suruali ya jeans ama suruali ya kitambaa. Vyatu ambavyo vitanipendeza nikivaa. Vyatu ambavo nitaonekana nadhifu nikivaa. Hivyo ndo vyatu ambavo ninapenda. Lakini pia ninapenda vyatu venya rangi nyeusi.

Ninapendelea kufuga ndevu kwa sababu mimi ninapenda sana ndevu. Ninazitunza ndevu zangu. Ninazipaka dawa ambayo zitazifanya ndevu ziweze kupendeza sana. Sipendi kunyoa kwa sababu kuna nipunguzia unadhifu wangu. Mimi ninapenda kupendeza.

Ninashughulikia udhaifu wangu kwa kuomba maoni kwa kila mtu. Yoyote anayejua kuna sehemu nina madhaifu, ninamuuliza ananijibu. Na ninamuuliza nifanyeje ili niweze kundokana na udhaifu wangu. Wananielekeza bila kipingamizi. Hivo ndivo ninavofanya.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya manukato mazuri. Harufu ambayo haiwakeri watu wengine. Harufu ambayo inanukia vizuri. Popote nitakapo kwenda, ninukie mimi tu. Hiyo ndio harufu ambayo ninaipenda. Ndiyo maana, kila siku asubuhi ninapo kwenda kazini, ni lazima nipate manukato mazuri.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa. Ninafuata matukio ya kimataifa ya kimichezo. Kama kuna timu za mpira wa miguu zinafanya michezo. Lakini pia ninafuata matukio ya kimataifa ambayo yanahusiana na vita. Kwa mfano vita ya Ukraine. Ninaifata sana.

Ninamkumbuka mwalimu mkuu. Alikuwa ni mwalimu mzuri sana. Ni mwalimu aliyetufundisha vitu vingi sana. Alikuwa anawapenda wanafunzi wake. Lakini pia alikuwa ni mwalimu mukali sana. Ukimchokoza anakuchapa. Alikuwa ni mwalimu mukali sana. Hivo ninamkumbuka kwa wema wake.

Ninashughulikia kazi za dharura kwa kuzifanya bila kipingamizi. Mimi si mtu mvivu hivyo dharura yoyote inayopatikana wafanyikazi wenzangu wananitafuta mimi kwa sababu pia mimi ni kiongozi wao. Ninashughulikia kazi za dharura kwa kuzifanya nyumbani kwenye muda wangu wa ziada.

Ninapoanza kazi kwanza ni lazima nimuombe Mungu kwa sababu ninajua Mungu ndiyo kila kitu. Lakini pia ninaikagua kazi vizuri na kuanza na zile kazi ngumu. Baadae ninakuja ninamalizia na kazi nyepesi. Hivo ndivo ninavofanya.

Mimi ninapenda kula vyote. Ninapenda kula ugali lakini pia ninapenda kula wali. Kuna muda wali unapatikana kwa uraisi lakini pia kuna muda ugali unapatikana kwa uraisi. Hivo chochote kinacho patikana kwa uraisi ninapenda kukitumia. Ninapenda kula wali nyama lakini pia ninapenda kula ugali nyama choma.

Zoezi nzuri ambalo nimejenga ni zoezi la kutumia lugha tofauti tofauti. Ninapenda kutumia lugha za watu wageni. Lugha za mataifa ya mbali. Ambazo zinaniwezesha kuwasiliana nao. Kwa sababu mimi nina tafuta wateja wa taifa langu na wateja wa taifa la mbali.

Msimu wa mwaka ninaopenda ni msimu wa mvua za voli. Ni msimu ambao ninaupenda kwa sababu ni kipindi ambacho hali ya hewa inakuwa nzuri. Mazao yangu yanastawi vizuri kwa sababu huu msimu mvua zinanyesha kiustaarabu sana.

Wakati wa msongo wa mawazo, nina kwenda mlimani kufanya meditation. Ninakaa huko risali moja mawili hadi matatu. Muda mwingine, ninapenda kuenda mtoni kwa ajili ya kufanya akili yangu iweze kutulia vizuli. Siku zingine, ninapanda milima ili akili yangu iweze kutulia vizuli.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mtandaoni. Ninapenda kusoma maoni mtandaoni. Mengine ni maoni mazuri, mengine ni maoni mabaya. Yote ninayasoma. Ila, ninapendelea sana kusoma maoni mazuri. Ambayo yanaandikwa na website ambazo ni nzuri. Ninazoziamini.

Ninaoga mara mbili hadi mara tatu kwa siku. Asubuhi nikitoka kufanya mazoezi, ninarudi na kuoga. Baada ya hapo, ninajitayarisha kuenda kazini. Mchana nikiwa kazini, ninaoga pia. Na jioni nikirudi kutoka kazini, ni lazima nioge.

Ninapenda wanyama tofauti tofauti. Wanyama ninaowapenda kama vile twiga, tembo, pamoja na simba. Lakini pia ninapenda wanyama ambao ni wanyama wa kufugwa. Kama vile mbwa, paka, pamoja na ngombe. Ngombe ninampenda kwa sababu ya kitoweo. Mbwa ninapenda kwa sababu ni mlinzi wa nyumba.

Siwishanishi kazi pamoja na familia kwa sababu muda wa familia ni muda wa familia na muda wa kazi ni muda wa kazi. Hivi vitu vyote viwili ninavitenganisha. Pindi inapotakiwa nikae na familia, ninakaa na familia. Muda ambao inatakiwa nifanye kazi, ninafanya kazi.

Kuhusu michezo ninayopenda kuitazama, ninapenda kutazama mchezo wa mpira wa miguu. Ninapenda kutazama mchezo wa kuogelea. Lakini pia ninapenda kutazama mchezo wa pool table. Ni michezo ambayo ninaipenda sana. Kwa sababu yote, ninaweza kuicheza vizuri. Hivo, kuna muda wa kuitazama na kuna muda wa kucheza.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni mawasiliano mazuri baina ya bosi na wafanya kazi wake. Mawasiliano yanapokuwa mazuri, kazi inafanyika kwa urahisi. Watu wote wanakuwa wanafanya kazi kwa umoja.

Kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda mpaka leo ni mchezaji ambaye alistaafu. Mchezaji anayeitwa Jordan. Ni mchezaji ambaye alitikisa sana dunia kipindi cha nyuma ambaye alikuwa anachezea timu ya marekani kwenye NBA.

Aliye nifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu ambaye alikuwa ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi. Ni mwalimu ambaye alinifundisha mambo mengi sana. Alikuwa anatufundisha mambo ya kijamii, mambo ya uongozi. Lakini pia alikuwa anatuelekeza tuje kuwa na hekima nzuri.

Ili kuweza kujitunza, ninahakikisha ninakula vyakula ambavyo, vitaweza kutunza afya ngu vizuri. Ninakula mboga mboga, lakini pia ninakula matunda. Muda mwingine ninakunywa maji ya kutosha pamoja na maziwa. Ili afya yangu iweze kukaa sawa.

Mimi ninatoa sadaka lakini pia ninatoa michango. Michango ninayotoa ni michango ambayo ninatoa kwenye baadhi ya matukio. Kama vile sherehe au kama kuna msiba wowote umetokea. Lakini pia ninatua sadaka. Ninatoa sadaka kwa watoto yatima vile vile ninatoa sadaka kanisani.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kwenda kuwasalimia wazazi kijijini na kuwapelekea baadhi ya zawadi ambazo nimezinunua mwenyewe. Wazazi wanafurahia sana. Wazazi wanapenda makoti na majaketi kwa sababu kijiji waliopo ni kijiji ambacho kinabaridi sana.

Ndiyo, ninapenda kufa kofia. Hasa hasa wakati ambapo kuna jua kali. Ninapenda kuvaa kufia kwa ajili ya kukinga na jua. Muda mwingine ninapenda kovaa kofia ili nionekane nadhifu. Kwa sababu mimi ninapenda kupendeza.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio. Ninapenda kusikiliza vipindi tofauti tofauti ambavo vipo kwenye radio. Ninapenda kusikiliza masomo ya injili, lakini pia ninapenda kusikiliza muziki. Muda mwingine, ninapenda kusikiliza mpira. Kivipindi vya michezo, vya mpira wa miguu, ni vizuri sana kwenye kusikiliza kwenye redio.

Ninatumia kompyuta kwa ajili ya kuhifadhi data. Ninatumia kompyuta kazini. Lakini pia ninatumia komputa nyumbani. Muda mwingine ninatumia kompyuta kwa ajili ya kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii. Ninaperuzi Instagram, ninaperuzi TikTok, ninaperuzi WhatsApp.

Maoni ninayopokea kutoka kwa wengine, ninapokea maoni kwa kuulizwa maswali. Lakini pia, hayo maswali ninahakikisha ninayajibu vizuri ipasavyo kwa majibu sahihi. Muda mwngine ninapokea maoni kwa watu kwa kuwadadisi. Watu wanatoa maoni wenyewe.

Tunda langu la kupendeza ni parachichi. Ninapenda sana parachichi kwa sababu linakazi nyingi. Linakazi ya kufanya ngozi yangu iweze kuwa nzuri. Lakini pia lina uwezo mkubwa wakufanya nywele zangu ziweze kuwa nzuri. Pia parachichi ni zuri kwa juisi. Hivo ninapenda tunda la parachichi.

Ninakunywa maji matatu hadi manne kwa siku. Inategemea hali ya hewa ya siku hiyo. Kama hali ya hewa ni ya joto, ninakunywa maji hadi matano, yenye ujazo wa lita moja moja. Muda mwingine, ninakunywa maji machache kama kuna hali ya hewa ya ubaridi.

Ninapenda vyote viwili. Ninapenda kucheza, lakini pia ninapenda kutazama. Mchezo ambao ninapenda kucheza ni mchezo wa kuogelea na mchezo wa kukimbia. Lakini pia ninapenda kuitazama. Ninapo itazama, ninaongeza ujuzi.

Kuhusu timu bora ya mpira wakiruji ya marekani, ninapenda timu ya Super Eggle, ambayo ina wachezaji wazuri sana. Wachezaji ambao wanacheza kwa kujituma sana. Ninapenda pale wanaposhambulia. Mpira wakirugi unatumia nguvu sana. Hivo pia ninapenda wachezaji wao.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi. Cha kwanza awe mvumilifu. Pili awe mtu mwenye juhudi katika kazi yake. Kwa sababu watu wengi sana wanatafuta kazi na hawapati. Hivo kama yeye amepata inatakiwa afanye kazi kwa juhudi sana.

Ndoto yangu kubwa siku moja nitemberee mji wa gwanzu ambao upo China. Ni mji wa kibiashara. Nimeambiwa kuna viwanda vingi sana. Ninapenda siku moja nitembelee viwanda vya nchini China kwenye mji wa gwanzo.

Shuguli yangu ya kupendeza ni shuguli ya kutafsili luga. Ninapenda kutafsili baadhi ya ruga. Ninapenda kutafsili ruga za kichina, ruga za kifaransa, ruga za kiarabu kwa pamoja. Kwa sababu, mimi ninafanya kazi na watu wa kimataifa. Hivo, ruga inaniraisishia mawasiliano.

Wakati ninahitaji msaada, ninaangalia ni yupi ambaye anaweza kunisaidia na ni yupi ambaye anaweza kuniwezesha ili niweze kutoka kwenye hilo tatizo ambalo ninahitaji msaada. Na wapigia marafiki zangu pamoja na ndugu zangu ambao ni wakaribu yangu.

Ili kuwatia moyo wenzangu, ninahakikisha ninahudhuria kwenye matukio ya aina yoyote. Kama kuna tukio ra msiba ama tukio ra shele, ni lazima nifike ili niweze kuwatia moyo. Lakini muda mwengine ninawatia moyo kwa kuwafundisha. Ninawafundisha baadhi ya mambo. Ninawafundisha kuhusu kuwa na hekima.

Ningependa kujifunza teknolojia mpya. Teknolojia zinazotoka sasa hivi ni teknolojia nzuri sana. Lakini pia zinasaidia kwenye kuongeza maarifa kwa mfano sasa hivi. Ningependa kujifunza teknolojia ya akili minembe. Teknolojia ambayo inakuja kwa kasi sana.

Kuhusu likizo yangu ya ndoto, ninatamani siku moja likizo yangu niende nchini china, kwa ajili ya kufanya biashara. Nchini china kwenye mji wa Guanzhou, mji wenye viwanda vingi. Hiyo ndio likizo yangu ya ndoto. Natamani sana siku moja nifike hapo ili niweze kutimiza ndoto yangu.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuiona ni mandhari ya uoto wa asili. Mandhari ambayo ina ukijani mzuri sana na imezungukwa na mito pamoja na milima. Hii mandhari niliwahi kuiona kwenye mji wa iringa. Mji ambao umezungukwa na misitu mingi, miti mingi, milima mingi pamoja na mito mingi.

Ndiyo, ninapenda kula samaki. Ninapenda kula samaki wa maji chumvi, lakini pia ninapenda kula samaki wa maji baridi. Samaki wa maji baridi wanapatikana kwenye ziwa, na samaki wa maji chumvi wanipatikana kwenye bahari. Hivo, ninapendelea kula samaki wa aina yote.

Ninapenda sana kununua vitu vya thamani. Vitu vyenye thamani kubwa. Kama vile saa ya goldi au saa ya silver. Ninapenda sana kuvaa gold. Hivo ninapenda kununua vitu vya thamani kubwa.

Ninajifurahisha kwa kwenda pwani ya bahari kuogelea. Huo ndio wakati wangu wa furaha. Muda mwingine ninajifurahisha kwa kufanya gharamu ndogo nyumbani. Tunafanya gharamu ndogo mimi na familia yangu ili niweze kufurahi.

Ndiyo, ninapenda kunywa maziwa. Ninapenda kunywa maziwa ya baridi, muda mwingine ninapenda kunywa mtindi. Maziwa ya baridi ni mazuri sana kwa afya, lakini pia yanasaidia kama kitoweo. Muda mwingine ninapenda kunywa maji. Siku moja moja ninakunywa soda. Sipendelei sana kunywa soda kwa sababu zina kemikali.

Kipaumbele kazi ni kwangu ni kuona wateja wengi. Kuzarisha wateja wengi kadri inavyowezekana. Lakini pia kuajiri vijana wengi ambao watajipatia kipato chao wenyewe. Waweze kutunza familia zao wenyeo. Wateja wanapo ongezeka, uitaji wa wafanya kazi pia unaongezeka.

Study muhimu kwa kazi yangu ni stadi ya kusoma na kuandika. Lakini pia kusoma na kuandika lugha tofauti tofauti. Muda mwingine ni stadi ya kuongea lugha tofauti tofauti. Ili kuweza kurahisisha mawasiliano mimi na wateja wangu. Ambao ninawapata kutoka nchi za mbali.

Mara nyingi wikendi ninapenda kutembelea marafiki zangu, lakini pia ninapenda kutembelea ndugu zangu. Wanafurai sana wakiniona. Oo ni mda mrefu sana hatujaonana. Hivo wanakuwa na shauku ya kuniona. Ninawatembelea marafiki zangu ambao wanajua michezo mbalimbali. Ninatembelea marafiki wanaojua mchezo wa pool table lakini pia wanaojua mchezo wa bao.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuanda budget, lakini pia kwa kutafuta wafanya kazi wazuri. Wafanya kazi ambao watafanya kazi kwa badii sana. Ninaanda budget ya kuanzia na budget ya kumalizia.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano. Ninatumia video kuwasiliana na wafanyakazi wenzangu. Muda mwingine ninatumia video kuwasiliana na ndugu zangu. Ambao wapo mbali. Kwa mfano, mtu kama yupo nje ya nchi ambaye ni mteja, ni lazima niwasiliane kwa kutumia video.

Ndio, ninapenda kuvaa miwani. Ninapenda kuvaa miwani wakati wa asubui. Lakini pia ninapenda kuvaa miwani wakati wa jioni. Ninavaa miwani kwa ajili ya fashion. Muda mwingini ninavaa miwani kipindi cha jua. Ili kueza kujikinga na jua.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na nimeogelea maji ya bahari. Lakini pia nimekula samaki wa baharini, pamoja na dagaa na pweza wa baharini. Hivyo, ninaijua vizuri bahari. Wakati wangu wa likizo, ninapenda sana kwenda pwani ya bahari. Ili kwenda kuweka akili yangu sawa.

Kuhusu mazoezi yangu ya kila siku. Asubuhi nikiamka lazima niruke kamba. Jioni nikirudi kutoka kazini, ninakwenda gym. Ninafanya mazoezi ya jimu, lakini pia ninafanya yoga. Ninapenda yoga kwa sababu inanifanya nijihisi mwepesi sana.

Ninajianda kutoka na vitisho mtandaoni kwa kutokuandika maoni ya aina yoyote mtandaoni. Ninajua nikiandika maoni yangu, wengine wana tafsiri vibaya. Ninaweza nikawa sina nia mbaya, lakini watu wakatafsiri vibaya. Hivo ninajiepusha kutoa maoni mtandaoni.

Kitu kinacho nifanya niweze kufurai sana ni pale ambapo ninafanikiwa kwenye mambo yangu. Lakini pia kuiona familia yangu ikiwa na furaha muda wote. Muda mwingine nina furaha pindi ambapo nina shindanishwa na kampuni furani lakini pia mimi ninaibuka mshindi.

Nimewai kusafili mahali pazuri sana. Mahali pa utarii. Kwenye mbuga za wanyama za mikumi. Ni mahali pazuri sana. Manthari yake ni nzuri sana. Kuna wanyama tofauti tofauti. Kuna twiga, kuna tembo, kuna nyati, kuna simba. Wote ni wanyama wazuri sana. Ninawapenda kwa kuwaangalia.

Wakati wa jua kali ninapenda sana kuoga maji ya baridi lakini muda mwingine ninapenda kuvaa kofia ambayo itanikinga na jua. Siku zingine ninapenda sana kukaa kwenye kivuli sehemu ambayo hakuna jua kali na ninapenda pia kwenda pwani ya bahari kwa ajili ya kuondoa joto.

Mimi ninapenda upepo. Sipendi AC. Ninapenda upepo kwa sababu upepo ni mzuri kwa afya. Lakini AC si nzuri kwa afya. Nikiwa kwenye upepo najihisi vizuri. Nikiwa kwenye AC sijihisi vizuri.

Ninaimiza ushirikiano katika timu kwa kuwaita pamoja nawaelekeza timu yangu, jinsi ya kufanya kazi pamoja, jinsi ya kuwa na upendo, jinsi ya kufanya kazi kwa ubora, lakini pia jinsi ya kuwa kwenye ushindani. Hivo ndivo ambavo ninaifanya timu iweze kuwa pamoja.

Ninapendelea vyote viwili ninapendelea kusoma gazeti, muda mwingine ninapendelea kusoma habari mtandaoni. Gazeti ninasoma asubuhi, lakini pia habari zingine ninazisoma mchana kwa kutumia simu yangu ya mkononi kwa kuingia kwenye baadhi ya mtandao na kusoma habari.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli, ninapenda kuvaa vipuli vya thamani, kama dhahabu au silver, lakini pia ninapenda kuvaa vipuli vya rubi. Muda mwingi mimi ninapendeza, ninapenda sana kupendeza. Hivo n llazima nivae vitu vya kupendeza.

Hakuna kazi ya nyumbani ninayoichukia. Kazi zote ninazipenda. Ninapenda kazi ya kufua, ninapenda kazi ya kufanya usafi. Kazi zote ninazikubali. Hata siku moja hakuna kazi ambayo nilishawai kuichukia. Kwa sababu zote ni kazi za kwangu. Ni lazima nizipende na kuzifanya.

Wakati wa baridi ninapenda kuoga maji ya moto, lakini pia ninavaa jacket ama sweater. Muda mwingine ninapenda kufanya mazoezi, ya kukimbia ama ya kutembea, ili kuweza kuzalisha joto katika mwili.

Ninasherekea mwaka mpya kwa kufanya karamu, ndogo, mimi na familia yangu ama na marafiki zangu. Tunaweza tukaondoka, tukaenda sehemu ya utalii, huko tukaenda kusherekea siku yetu ya mwaka mpya. Siku zingine, nina safiri nakwenda kijijini ili kwenda kusherekea huko.

Ndiyo, nimewai kusafili kwa ndege. Nilisafili kwa ndege kutoka mji mmoja kuenda mji mwingine. Nilikuwa ni siku yangu ya kwanza kusafili. Hivo nilifurai sana. Niliwai mapema sana uwanja wa ndege. Watu wote wali nishangaa. Lakini kwa ngu haikuwa ni raisi. Kwa sababu ilikuwa ni siku ya kwanza.

Ndiyo, ninasoma garazeti asubui. Asubui na mapema ninavokuenda kazini. Lazima nipitie sehemu ya kusoma gazeti. Baada ya hapo, ninakuenda kazini. Nikifika kazini, baadhi ya habari, nasoma kupitia mitandao ya kijamii. Kama kwenye Facebook, Instagram, Twitter, pamoja na YouTube.

Mandhali kutoka dirishani kwangu. Ni mandhali nzuri sana. Nje kuna miti mizuri sana. Madilisha yangu ni makubwa. Yanapitisha upepo mzuri sana. Upepo mzuri unavuma kutoka nje na kuingia ndani. Mazingira ya nyumbani kwangu ni mazuri sana.

Ndiyo, nimewahi kwenda sanaa za maonyesho. Nimewahi kwenda sanaa za maonyesho ya mapigano, lakini pia nimewahi kwenda sanaa za maonyesho ya maigizo. Ni sanaa nzuri sana. Zinapendeza, zinafurahisha, zinaburudisha.

Kuhusu ujuzi ningependa, kujifunza, ningependa kuongeza ujuzi wangu wa kuongea lugha tofauti tofauti. Nijue lugha zaidi ya moja. Niweze kuziongea kwa ufasaha ili ziweze kunirahisishia kwenye mambo yangu ya kazi kwa kuongea na wateja wa mataifa tofauti tofauti.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu, ninawafahamu kwa majina, lakini pia ninawafahamu kwa sura. Ninawafahamu kwa sababu tunasaidiana kwenye mambo mengi. Hasahasa, maswala ya kimaendeleo na kwenye matukio tofauti tofauti.

Ndiyo, ninapenda kula chakula cha haraka. Pale ambapo nimechelewa kupika nyumbani. Ni lazima nipitie sehemu ambapo wanapika chakula cha haraka. Chakula cha haraka kinapunguza budget, lakini pia kinapunguza muda. Ninakuwa na muda mchache ambao unanitosha.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Kipindi cha likizo ni lazima nikawatembelee. Ninawapelekea baadhi ya zawadi. Baadhi ya zawadi wanazozipenda ni mkate, pamoja na mchele. Ni zawadi nzuri sana kwao. Muda mwingine wanahitaji niwapelekee masweta, pamoja na makoti.

Ndio, ninahifadhi vitu vyangu vya thamani. Kwa mfano vipuli vyangu vya thamani baadhi ya saa zangu za mkononi ambazo ni za dhahabu na silver. Ninahifadhi vizuri sana ili visiweze kuharibika kwa uharaka.

Kuhusu nchi ningependa kutembelea, ninatamani sana siku moja nitembelee nchi ya china. Ni nchi nzuri sana, ni nchi ya kibiashara. Kwa mfano mji wa guangzhou, mji uliojaa viwanda vingi. Ninatamani siku moja nifike hapo ili niweze kufanya biashara na mimi.

Tabia za watu ambazo ninazichukia ni tabia za umbea, lakini pia tabia za uongo. Watu wengine ni waongo na pia ni wambea. Muda mwingine ninachukia sana tabia za watu ambao ni wezi. Ninachukia sana wezi kwa sababu wanarudisha maendeleo ya watu.

Ninapotaka kustarehe, ninapanga bajeti zangu zuri. Ninaandaa familia yangu, tunaondoka na kwenda kutalii sehemu nzuri, ambayo inavivutio vizuri, vya wanyama, milima, mito, pamoja, na mabonde. Ili waweze kufanya, akili zao ziweze kuwa nzuri pia. Muda mwingine, ninaondoka nao na kwenda nchi ya mbali.

Ninapenda mchezo wa bao, ninapenda mchezo wa kuogerea, lakini pia ninapenda mchezo wa kukimbia. Hiyo ni mchezo ambao ninaipenda sana. Muda mwingi ninatumia kwa ajili ya kujifurahisha, lakini pia kukiwa kuna mashindano, mimi ndiye wanayenitegemea. Kwa sababu ninapenda sana na ushindi lazima tuupate.

Nina pendelea kuwasiliana na wenzangu kwa kutumia lugha ya asili, lakini pia nina pendelea kuwasiliana na wenzangu kwa ajili ya mazingira ya kazi, kwa kuwapigia simu au kuwatumia ujumbe mfupi wa maneno. Muda mwingine, ninawatumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia WhatsApp.

Chakula ambacho ni nakula mara nyingi ni ugali pamoja na wali. Kwa sababu ni chakula ambacho kinapatikana kiuraisi. Lakini pia ni chepesi kukipika. Ni rahisi kupika na ni rahisi kupatikana. Hivo ndio maana ninapenda.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kichina. Ni lugha nzuri sana, lakini pia ni lugha ya kimataifa. Vile vile ninapenda kujifunza kwa sababu, ndoto yangu ni siku moja nije kuenda kuishi china au kufanya biashara china kwenye mji wa guanzu.

Ndiyo, ninapenda kununua vitu mtandaoni, ninapenda kununua vitu kwenye mtandao wa Alibaba, na pia ninapenda kununua vitu kwenye mtandao wa Aliexpress. Hiyo yote ni mitandao ambayo inaniwezesha mimi kupata vitu mtandaoni. Muda mwingine, ninapata vitu kwenye mtandao wa Facebook na Instagramu.

Ninatumia muda mwingi mtandaoni. Kuna muda, ninatumia masaa matatu hadi manne. Siku zingine, kama ninakazi ambazo zinahusiana na mtandaoni, ninatumia siku nzima kwenye mtandao. Ili kueza kurahisisha kazi yangu na kueza kumaliza kazi kwa uharaka. Lazima nitumie simu ya mkononi.

Mfereji wa tv ambao ninaufuata ni wa BBC au CNN. BBC Swahili ni mfereji ambao unatuma habari nzuri na nyingi ni za uhakika na ukweli. Hakuna habari ya uongo, zote ni za ukweli. Ndio maana ninapenda kufuata BBC Swahili.

Ninasherekea sikukuu kwa kuandaa karamu ndogo mimi na familia yangu. Tunachinja kuku, mbuzi ama kondoo. Tunakula kwa pamoja. Siku zingine tunakwenda sehemu ya kutalii kwenye mbuga za wanyama au pwani ya bahari kwa ajili ya kuogelea.

Ndiyo, ninapenda kwenda pwani ya bahari. Mara nyingi, ninapenda kwenda pwani ya bahari kwa ajili ya kuogelea. Lakini siku zingine, ninapenda kwenda pwani ya bahari kwa ajili ya kufanya meditation. Ninapenda sana kufanya meditation, hasa hasa siku nikiwa na msongo wa mawazo.

Ili ukaweza kukamilisha kazi kwa wakati. Ninaakikisha, ninafuata ratiba husika. Lakini pia, ninaanza kufanya zile kazi ambazo ni ngumu. Kazi ambazo zitachukua muda mrefu. Baada ya kumaliza kazi ngumu, ninaanza kufanya kazi nyepesi. Ninazifanya kwa haraka sana.

Ndiyo, ninapenda asali. Hasa hasa asali ya nyuki wadogo. Ninapenda sana kama kitoweo. Muda mwingine, babu yangu alinifundisha kwamba asali ni dawa. Hivo, ninaitumia kama dawa. Nikiwa na tatizo la kifua, ninatumia asali na ninapona. Nikiwa nina jeraha, ninatumia asali na ninapona pia.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano tofauti tofauti. Nimewai kushiriki mashindano ya mpira wa miguu. Nimewai kushiriki mashindano ya pool table. Nimewai kushiriki mashindano ya kuogelea. Lakini pia, nimewai kushiriki mashindano ya kukimbia. Yani, riadha. Na ni yote nilishinda.

Ndiyo, ninapenda kupiga picha. Mara nyingi, ninaondoka nyumbani na kuenda pwani ya bahari kwa ajili ya kupiga picha. Pwani ya bahari ni sehemu ambayo kuna manthari nzuri sana kwa mtu ambaye anapiga picha. Ninapiga picha wakati wa jioni na ninapiga picha wakati wa mchana.

Ninapenda suruali kwa sababu mimi ni mwanaume. Mwanaume anavaa suruari. Sketi anavaa mwanamke. Hivyo ninapendelea kuvaa suruali. Mara moja moja nina vaa kaptula ama suruali fupi. Ili kuweza kuonekana nadhifu.

Mimi ninatumia vyote viwili. Ninatumia Wifi nikiwa kazini. Kwa kutumia wifi ambayo ni ya kazini. Nikirudi nyumbani ninatumia data. Vyote vinafanya kazi vizuri. Vinafanya kazi kwa haraka sana. Hivo napenda kutumia vyote viwili.

Kila siku asubuhi ninapoamka, ni lazima nimwombe mungu. Bada ya hapo, ninakwenda kufanya mazoezi. Ninafanya mazoezi madogo madogo. Ninafanya zoezi la kata tumbo au kejeli. Baada ya hapo, ninafanya zoezi la kuruka kamba. Nikishamariza, ninaandaa kahawa yangu nzuri, ninainywa pamoja na sausage.

Ninapenda vyote viwili. Ninapenda kahawa lakini vile vile ninapenda chai. Muda wa asubui ninapenda kunywa kahawa. Muda wa jioni ninapenda kunywa chai. Hasa hasa kipindi ambapo kuna baridi kali. Ninapendelea sana kunywa chai ya moto.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni, ninaweka picha kwenye mitandao ya Facebook, ninaweka picha kwenye mtandao wa YouTube, lakini pia ninaweka picha zangu kwenye mtandao wa Google. Mimi ni mtu ambaye ninapenda kuhifadhi vitu vyangu sehemu salama na nzuri.

Ili kuweza kushirikiana na timu, ni lazima niwe mtu ambaye nipo karibu na timu. Ninawafanya wawe karibu yangu. Baada ya hapo, ninawapa baadhi ya ushauri. Ushauri ambao utapereka mafanikio mbele ya timu yetu. Lakini mda mungine, ninapenda kuwafundisha baadhi ya vitu.

Kuhusu chumba ninachopikipenda nyumbani ni chumba cha kulala. Chumba ambacho kimetengenezwa vizuri sana. Kina madirisha makubwa sana. Upepo mzuri na mwanana unatoka nje. Lakini pia muda mwingine nikiangalia manthari nje kwa kupitia dirisha yangu. Kuna mantali nzuri sana.

Sera ya kampuni ninayoona muhimu ni kufanya kazi kwa bidii na kwanguvu zote. Ili kueza kuipeleka kampuni mbele. Lakini pia ni pale ambapo tunaongeza wateja. Ili kueza kuongeza wateja inaleta unafuu wakuleta wafanya kazi wapya ambao watajipatia kipato chao wenyewe.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni kazi yangu ya kutafsiri lugha. Nina ithamini kwa sababu mimi nina tafsiri lugha tofauti tofauti. Nina tafsili lugha za kiswaili. Nina tafsiri lugha ya kingereza. Nina tafsili lugha ya kijerumani. Nina tafsiri lugha ya kiarabu.

Mara nyingi asubuhi ninapendelea kula soseji pamoja na kahawa. Soseji ni nzuri kwa afya ya binadamu, zinaongeza nguvu, lakini pia ni kama kitoweo. Hivyo, wakati wa asubuhi ninapendelea kula soseji pamoja na mayai.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuongeza ujuzi tofauti tofauti. Ninahakikisha ninapata wakufunzi wengi ambao wananifundisha mambo tofauti tofauti ambayo yataweza kurejesha mabadiliko kazini.

Kuhusu hali ya hewa ninayoipenda. Ninapenda hali ya hewa yenye ubaridi kiasi. Pamoja na joto kiasi vyote kwa pamoja. Sipendi hali ya hewa ambayo ina ubaridi sana. Na ina joto sana. Hivo ninapenda hali ya hewa ya kati kwa kati. Baridi kidogo, pamoja na joto kidogo.

Ninahifadhi data yangu kwenye kompyuta. Muda mwingine ninahifadhi data yangu kwenye simu ya mkononi. Kwa sababu pia ni sehemu salama. Kazi za ofisini ninahifadhi kwenye kompyuta. Muda mwingine ninazihifadhi kwenye maandishi ya kawaida.

Ninafanya marafiki wapya kwa kuwapata kwenye mtandao ya kijamii. Kwenye Facebook, kwenye Instagram, Twitter pamoja na Telegram. Lakini pia wa marafiki wapya ninafanya tukiwa shuleni. Tukiwa shuleni kwenye mkusanyiko napata marafiki wapya.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kuweka kundi ambalo tutawasiliana whatsapp ama kwenye Google Meeting. Tunafanya kazi kwa pamoja. Watu wengi tunaingia kwenye kundi. Tunawasiliana kwa pamoja. Tunaulizana maswali na pia tunajibizana maswali. Muda mwingine ninafanya kazi na watu wa mbali kwa kuwapigia simu.

Ili kueza kujiandaa na mkutano, ninaandaa kwanza wasilisho, ninaandaa mavazi mazuli ambayo nitayavaa kwenye mkutano. Ninapitia wasilisho langu taratibu. Kama kuna sehemu ya marekebisho, ninarekebisha. Lakini pia kama kuna sehemu ya kuweka grafu kidogo, ninaweka. Muda mwingine ninaweza nika soma taratibu. Ili kujua sehemu ambapo kunakosa.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa ngumi. Ni mchezo ambao ninaupenda sana. Nina penda sana sana za mapigano. Hivyo siku moja ningependa nijaribu kuwa kwenye mashindano ya mpira kwenye ngumi.

Hekima ambayo nimejifunza kwa watu ni hekima ya kuwa mpole, mtaratibu, lakini pia mvumilivu. Hiyo ni hekima muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Ni lazima tuwe wavumilivu. Pale ambapo wenzetu wanatukosea, ni lazima tuvumilie. Lakini pia inatakiwa tuwe na upendo kwa watu wote.

Mara nyingi ninacheza na watoto wangu, muda mwingine ninacheza pekee yangu. Siku zingine ninapenda kuenda kucheza mpira, pamoja na timu pizani. Tunacheza wote kwa pamoja, tunashirikiana kwa pamoja. Kwenye kuulizana maswali, tunaulizana. Mchezo wa mpira, unatueka pamoja.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara nyingi sana kwa siku. Ninaweza nikafanya asubuhi lakini pia ninaweza nikafanya jioni. Asubuhi ninafanya mazoezi ya kegel pamoja na kuruka kamba. Jioni ninakuenda jimu. Ninafanya mazoezi ya jimu pamoja na yoga.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya manukato mazuri. Mimi ninapenda kunukia vizuri. Mara zote ninavokwenda kazini, ni lazima ninukie vizuri. Sipendi manukato ambayo yanawakera watu. Ninapenda manukato yanayowavutia watu.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa sana. Ni kizuri. Kuta zake zimepakwa rangi nyeupe. Kinapendeza sana. Watu wengi wakija kunitembelea, wanakipenda na kukitamani. Kitanda changu ni kikubwa sana. Nacho kimepakwa rangi nyeupe. Godoro langu ni mzuri sana. Ukilala unalala usingizi mzuri sana.

Ili kueza kuongeza uzalishaji ni lazima niongeze wafanya kazi, pamoja na mtaji. Ni napo ongeze wafanya kazi, manaake uzalishaji lazima utakuwa. Lakini pia nilazima niongeze maligafi. Maligafi ni muhimu sana kwenye kuongeza kazi. Ili uweze kuwa na kazi kubwa lazima maligafi ziwe nyingi.

Kuhusu mchezo ninaopenda katika olimpiki ni mchezo wa kuogelea na mchezo wa kukimbia. Hii mchezo miwili ninapenda sana kuifatilia. Ninapenda sana kuogelea kwa sababu mtu anayeogelea ana nguvu sana na mtu anayekimbia ana nguvu sana.

Kuhusu kumbu kumbu za utotoni ni na kumbu kumbu nyingi. Nyingine ni mzuri na nyingine ni mbaya. Nikianza na kumbu kumbu nzuri. Kumbu kumbu nzuri, mimi na rafiki yangu ambaye tuikua tunapendana sana. Mpaka leo bado tupo pamoja. Kumbu kumbu mbaya ni siku moja ambapo tuikua tunakuenda shuleni. Tulifukuza sana na mbwa.

Nina pata habari kwenye mitandao ya kijamii, muda mwingine ninapata habari kwenye televisheni, muda mwingine ninapata habari za kwenda kwenye tukio moja kwa moja, kama kuna sehemu kuna ajali ninakwenda moja kwa moja, lakini kama ni habari za kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, pamoja na Twitter, pia zote nina zipata.

Ninapiga picha mara nyingi sana kwa siku. Ninaweza kupiga picha mara tano, sita, saba, mpaka mara kumi kwa siku. Kwasababu mimi, ninapiga picha na kamera ya kwangu, pamoja na simu ya kwangu. Pia ninapenda sana kupigya picha. Ninapenda kupiga picha za mandhari ya sehemu, pamoja na familia yangu.

Somo la sayansi ambalo nilikuwa ninalipenda sana shule ni somo la kemia ambalo linatufundisha sana maswala mengi hasaa hasaa ya kijamii, pia linatufundisha kuhusiana na umeme wa majumbani na umeme wa viwandani. Hivo ni somo nzuri sana ambalo nilikuwa ninalipenda nikiwa shule.

Ndio, ninapenda kuimba. Ninapenda kuimba nyimbo za popu na nyimbo za rege. Nina penda kuimba nyimbo za rege za msanii lucky dube. Lakini pia ninapenda kuimba nyimbo za rege za msanii bob marley. Ni wasanii wakubwa sana ambao wameiwasikilisha vyema Afrika.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu. Hadithi ambazo zinasisimua ukizisikiliza. Hadithi ambazo zinakufanya uweze kuogopa na uweze kumogopa anae kusimulia. Hizo ndizo hadithi ambazo ninazipenda mimi. Ninapenda nikisimuliwa niweze kuogopa mwili wote usisimke.

Ninapumzika kwa kukaa nyumbani mimi na familia yangu, ama kwenda kwenye hoteli moja ambayo haina makelele na kukaa huko ilikuweza kuweka akili yangu sawa siku nzima au siku mbili bila kuondoka. Hivyo ndivyo ambavyo ninapumzika wakati wa siku ndefu.

Ndio, ninatumia mitandao ya kijamii. Ninatumia mtandao ya kijamii Twitter. Ninatumia mtandao ya kijamii Facebook. Ninatumia mtandao ya kijamii Instagram. Ninatumia mtandao wa kijamii YouTube. Yote ni mitandao ya kijamii ambayo. Kila siku ni lazima niitumie.

Wazo zuri nilokuwa nalo kwa siku ya leo ni siku moja nije nifanye biashara kubwa, biashara ambayo itaniongezea ujuzi, biashara ambayo nitaajiri watu wengi tofati tofauti, ambao watakuwa wanajipatia kipato kupitia kazi yangu ambayo hitaji kuanzia sasa.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa ni sherehe nzuli sana inayopendeza. Ninaarika watu wengi. Ninaarika marafiki zangu jamaa. Wote wananikubari. Wote wanafrai tunapokutana. Tunakata keki kubwa na tunakula pa kwa pamoja.

Wakati wa mapumziko, ninatumia mda wangu huo kwa kufanya kazi za ziada. Au kufanya kazi ambazo ni za dharula. Dharula ikitokea, ninaangalia mda wangu ambao ni wa mapumziko na ninafanya. Ama siku zingine, ninaondoka nyumbani na kwenda mlimani kwa jili ya kufanya meditation.

Ndiyo ni mewahi kufanya kazi ya kujitolea. Kazini kwangu kabla ya kuajiliwa nilijitolea mwaka mzima kufanya kazi bure kabla ya kuanza kulipwa. Baada ya hapo bosi akaona mimi ninafaa kwa sababu nilikuwa ninafanya kazi kwa juhudi sana akaniajiri.

Kila siku ninatumia njia za usafili tofauti tofauti, ninaweza nikapanda bajaji ama pikipiki. Muda mwingine ninapanda basi kwa sababu basi ni nafuu, bei rahisi, shilingi mia tano tu. Lakini usafili mungine unatumia garamu, kama pikipiki na bajaji. Kidogo ni garamu.

Ndiyo, ninapenda kula popkoni. Ninapenda kula popcorni muda ambao nipo kwenye sinema. Ninaangalia filamu mimi na familia wangu. Ninaangalia filamu. Hivo ni lazima nitumie popcorni. Popcorni ni tamu sana. Asaasa pale unapoangalia filamu ambao ni zuri.

Ninapenda kwenda madukani siku za weekend. Siku ambazo, ninakuwa nipo likizo. Ninakuwa nipo mapumzikoni. Ninapenda kwenda kwenye maduka makubwa kwa sababu yanakuwa na punguzo. Yanakuwa na punguzo nzuri hasaa siku za weekend.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kuangalia chanzo cha tatizo, lakini pia kwa kupata maoni kwa kila mfanyakazi. Ili niweze kukusanya data na kuweza kujua tatizo limeanzia wapi. Baada ya hapo, ninatatua tatizo kwa njia rahisi sana.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video. Hasa hasa, filamu ambazo ni filamu za vichekesho. Kwa sababu mimi, ninapenda kuchekesha. Na pia ninapenda kuchekeshwa. Hivo, ninapenda sana kucheza michezo ya video. Asahasa, filamu za vichekesho.

Mimi ni mtu wa kuwahi mapema sana. Nina wahi mapema ili kuweza kuendana na ratiba ya siku. Kwa sababu, mimi ninatengeneza ratiba ya siku, ratiba ya wiki, ratiba ya mwezi na ratiba ya mwaka. Hivyo ni lazima niwahi mapema.

Ninapendelea mfumo wa simu ambao ni mfumo wa kupiga simu, lakini pia mfumo wa kutuma ujumbe mdogo kwa njia ya ujumbe mdogo. Muda mwingine, ninapendelea mfumo wa Facebook, Instagram, pamoja na WhatsApp. Kwa sababu, zinaniletea marafiki.

Kazini kwangu nguvu zangu nyingi mimi ni kiongozi. Lazima ni waongoze watu wangu vizuri. Nao wanapenda kuongozwa na mimi kwa sababu ndiyo walio nichagua. Wananipenda mimi kwa sababu wakiuliza maswali, ninawajibu vizuri kwa ufasasa.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya parachichi. Juisi ya parachichi ni nzuri sana. Inakuza nywele, lakini pia inafanya afya ya ngozi iwe nzuri. Muda mwingine ninapenda kula parachichi pamoja na wali. Ni tamu sana.

Ninawakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwapa mikakati mizuri ya kazi, kuwaelekeza namna nzuri ya kufanya kazi, lakini pia kuwaelekeza namna nzuri ya kushirikiana na wafanya kazi wenzao kwenye kazi mpya ambayo wanaenda kuifanya.

Wakati umeme ukikatika, ninawasha mshumaa. Mshumaa unatoa mwanga mzuri, lakini unaleta moshi. Pia ninaweza kuwasha taa ambayo inatumia umeme wa jua. Mara nyingi ni taa nzuri sana. Zina mwanga mzuri sana.

Ninapenda kucheza mpira na marafiki zangu. Muda mwingine ninapenda kucheza mchezo wa bao. Siku zingine tunakaa na marafiki zangu, tunaongea kuhusiana na maswala ya kifamilia. Lakini pia tunazungumzia maswala ya kijamii.

Ninapofuraha nyumbani, ninandaa karamu ndogo ambayo itatufurahisha wote mimi na familia yangu. Tunachinja kuku, mbuzi ama kondoo. Bada ya hapo, tunamuandaa vizuli, tunamla kwa pamoja. Tunakula na kunywa kwa pamoja. Tunafungulia mziki, tunacheza kwa pamoja.

Ninapenda kununua vitu sokoni. Muda mwingine ninapenda kununua vitu kwenye maduka makubwa ambayo yanauza vitu kwa bei ya jumla. Huko kunakuwa kuna punguzo la bei. Ninapenda kununua vitu siku za weekend. Ninakwenda huko siku zingine ninaenda kununua vitu sokoni.

Hapana, si ishi mahali nilipozaliwa. Mimi ninaishi mbali kidogo na mahali nilipozaliwa. Kwa sababu hapa ninapo ishi ni mahali pa kazi. Mahali nilipozaliwa, nimewaacha wazazi wangu. Ninawatembelea kila baada ya likizo.

Ninasoma habari mtandaoni, lakini pia ninasoma habari kwenye Facebook, Instagram, Telegram, pamoja na TikTok. Wanaandika habari nzuri, nyingi ni za uongo, nyingine ni za ukweli. Hivo mimi ninapenda sana kusoma habari ambazo ni za ukweli.

Jukumu ninalolipenda zaidi ni usimamizi, ambapo ninasimamia wafanya kazi wezangu, ninawasimamia kwenye utendaji wa kazi, siku zingine ninasimamia kwenye kuandika wasilisho, japo mimi ndie ninaye andika wasilisho, lakini kuna muda inatakiwa niwafundishe wajue nao jinsi ya kuandika wasilisho.

Wakati wa utoto nilikuwa ninapenda sana kucheza mpira wa miguu mimi na marafiki zangu. Lakini pia tulikuwa tunapenda sana kwenda mtoni kuogelea pamoja na kufua na kuteleza kwenye mawe makubwa. Muda mungine tulikuwa tunapenda kupanda kwenye miti tofauti tofauti.

Mimi ninapenda kuchora, muda mwingine ninapenda kupaka rangi. Ninapenda kupaka rangi nyeupe, kwenye kuta za nyumba yangu ama kwenye viatu vyangu. Muda mwingine ninapenda kuchora, kwa sababu mimi ni fundi wa kuchora. Ninachora ramani, lakini pia ninachora ramani za majengo.

Hapana siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Kwa sababu dunia ya sasa hivi kila mahali kunahitaji teknolojia. Teknolojia imekuja kuturahisishia mambo mengi sana. Lakini pia imekuja kutuongezea ujuzi. Watu wengine wameajiriwa kwa sababu ya ujio wa teknolojia.

Ndiyo, ninapiga kura kwa sababu umri wangu wa kupiga kura umesha timia. Lakini pia ninapiga kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi wangu mzuri ambaye ninampenda. Kwa sababu mimi napenda viongozi wazuri. Kiongozi ambaye ataipenda jamii yake anayoiongoza.

Mimi ninapenda kutembea kwa miguu. Ninapenda kutembea kwa migu umbali mlefu. Ni moja kati ya mazoezi yangu ambayo nina yafanya kila siku. Nina tembea umbali mrefu asubuhi ninatembea umbali mrefu jioni. Ili kuweza kueka mwili wangu vizuri.

Ninaboresha michakato ya kazini kwa kuongeza wafanyakazi na pia kuwaongezea mishahara. Ninapoongeza wafanyakazi na kuwaongezea mishara, idadi ya wateja inaongezeka. Kwa sababu wateja wanaitaji kuudumiwa kwa uaraka sana na wanaitaji kuudumiwa kwa ukaribu mno.

Mimi ninapendelea baridi lakini siku zingine ninapendelea joto. Muda mwingine ninapenda vyote viwe usawa mmoja kuwepo na baridi kidogo na joto kidogo. Ili mwili uweze kuwa vizuri zaidi.

Mahali ninapoishi ni mahali pazuri sana, pamezungukwa na miti mingi mizuri, manthari yake ni nzuri sana, inapendeza sana, asubui kuna kuwa na upepo mzuri sana, jioni kuna kuwa kuna upepo mzuri sana, watu wake ni wa karimu sana, ninapenda sana mahali ninapoishi.

Hadithi kuhusu mji wangu ninaoishi. Ni mji mzuri sana. Umezungukwa na mingi mito. Mito mizuri pamoja na maziwa. Kuna milima mingi sana. Mirefu pamoja na mifupi. Muda mwingine mandhari yake inabadilika. Inakuwa na rangi nyeupe. Hapo maana ake kuna ukungu wa mvua umetanda. Hivo mji wangu ni mzuri.

Kuhusu mziki ninaopenda, ninapenda mziki wa reggae. Lakini pia ninapenda mziki wa pop kama wa Michael Jackson. Ninapenda mziki wa reggae kwa sababu ya bob marley pamoja na lucky dube. Ni wana muziki mashuuri sana. Walio itikisa dunia miaka ya nyuma.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa, kwa sababu mimi mwenye ni mtu wa siasa, ninapenda siasa. Ninapenda siasa kwa ajili ya kuchagua viongozi waliobora, viongozi wazuri, ambao wataitumikia jamii kwa nguvu zao zote, na kwa upendo pia.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa la bezi na gitaa la solo. Vyote ninaweza kuvipiga mpaka sasa. Kwa sababu ni ara za mziki ambazo zinanifrahisha. Nyumbani kwangu nina gitaa la solo. Ninalipiga kila saa. Kila siku ambapo nikiamka, nilazima nipige gitaa la solo.

Wakati wa wasiwasi, ninaondoka na kwenda kwenye msitu kwa ajili ya kufanya meditation. Ninafanya meditation huko lisali moja hadimasaa mawili. Mpaka, wasiwasi iweze kunitoka kabisa. Baada ya hapo, ninarudi nyumbani, ninakunywa kikombe cha kahawa pia. Hili wasiwasi initoke.

Hiyo ninapenda kucheza ngoma hasa hasa ngoma za asili. Lakini pia nina penda kucheza ngoma za kisasa. Ninapenda kucheza ngoma za asili kwa sababu asili yetu ina ngoma ambayo inaitua mangaha. Ni ngoma nzuri sana. Wakicheza utafurahi. Inafuraisha lakini pia inachekesha.

Ndiyo, ninapenda kupika chakula, ninapenda kupika ugali, ninapenda kupika mrenda, ninapenda kupika nyama. Mimi ni mpishi mzuri sana. Nikipika chakula utakipenda, chakula kinakuwa kitamu sana. Ninapikia familia yangu, wanakula, wanafurahi sana.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kula ni chakula cha kihindi. Lakini pia nimewai kula chakula cha wa china. Nilikula chakula cha kichina aina ya vyura. Nilikula niliona ni vitamu sana. Lakini pia nilikula chakula cha wahindi kilikuwa kina pilipili nyingi sana.

Shauri ambalo ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba aweze kufanya kazi kwa bidii. Ajitume, kwa sababu muda haurudi nyuma. Ajitume kadili ya nguvu zake zote ili akija kuzeeka asiwe na mambo mengi. Lakini pia ningependa kumshauri awe na upendo pamoja na hekima.

Ninapenda mikutano ya injili, lakini pia ninapenda mikutano ya siasa. Ninapenda mikutano ya siasa ili kuweza kuwasikiliza wanasiasa, wanasema nini? Niweze kuchagua kiongozi mzuri ambaye ninampenda, ambaye atakuwa bega kwa bega na jamii, kuweza kufanikisha malengo ya jamii.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Hasa-hasa kwenye miaka hii ambayo ni miaka ya teknolojia. Ni miaka ambayo ni mzuri. Teknolojia ni nzuri sana. Imekuja kuweza kuraisisha kazi zetu. Tumelaisisha kazi.

Kumbukumbu zuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni kumbukumbu juu ya rafiki yangu ambaye nimecheza naye toka utotoni. Lakini mpaka leo bado ni marafiki. Ninampenda sana na pia yeye ananipenda sana. Tunashirikiana kwenye mambo mengi sana. Mambo ya kijamii na mambo ya kifamilia pia.

Ninashiriki katika jamii kwenye matukio tofauti tofauti, ninashiriki kwenye sherehe, lakini pia ninashiriki kama kuna tukio la aina yote kama la msiba limetokea, ninashiriki kwa kuchanga michango au kwa kwenda moja kwa moja kwenye kuudhuria ilo tukio ambalo limetokea.

Timu ya mchezo ambayo ninaipenda ni timu ya mchezo wa mpira wa miguu ambayo ni timu ya baselona. Ninaipenda sana kwa sababu ya umaili wa wachezaji wa baselona. Ni vijana wandogo wandogo lakini wanacheza mpira wa nguvu, wana kasi, wanashirikiana kwa pamoja.

Ninapenda wote wawili, ninampenda paka lakini pia ninampenda mbwa. Wanyama wote wawili hawa ni wanyama wazuri sana kwa sababu wanafundishika. Ninapenda kuwafundisha wanafundishika na wananielewa. Ninampenda mbwa kwa sababu ni ya ulinzi, lakini pia ninampenda paka kwa sababu ya ulinzi. Wote wanyama ni wazuri na wanafundishika.

Ninashugulikia muda wa kazi kwa kupanga ratiba yangu vizuri. Lakini pia kwa kuwapanga wafanya kazi wezangu vizuri mimi ni kiongozi. Lazima niwasilishe wasilisho la kila siku. Na lazima niwasilishe kiratiba ya kila siku. Kila siku ni navyomka nina itengeneza ratiba.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninaikumbuka kutoka shule ni pale ambapo tulikuwa tunahitimu darasa la saba. Tulicheza ngoma nzuri sana ngoma ya kwetu. Mgeni rasmi alitupongeza sana. Akaja akatupatia zawadi. Mimi nilikuwa kiongozi wa hiyo ngoma. Nilifurahi sana nilivyobeba kombe.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kipindi cha michezo pamoja na kipindi cha habari. Ninapenda kufatilia habari za taifa na habari za kimataifa. Lakini pia ninapenda kipindi cha michezo. Ninapenda kufatilia mchezo wa mpira wa miguu. Mchezo wa pool table, mchezo wa kukimbia na mchezo wa kuogelea.

Ndiyo, ninapenda mchezo wa bawo, ninapenda mchezo wa bawo kwa kuuangalia, lakini pia ninapenda mchezo wa bawo kwa kuucheza. Japo sijui sana, wapo wanaojua vizuri mchezo wa bawo, lakini mimi ninapenda kuwangalia na kuucheza. Muda ambao wanacheza wao ninapenda kuangalia, ili kueza kuongeza, uwezo na akili.

Kuhusu kitabu ninachokipenda. Ninakipenda kitabu cha Rich Daddy and Poor Daddy. Kitabu ambacho kimeandikwa ili kuweza kuongeza uwezo wa akili, uwezo wa kufikiri. Ni kitabu kizuri sana. Ndicho kitabu kilichonifanya niweze kuwa na mageuzi katika kazi yangu.

Changamoto ambazo ninakutana nazo kazini ni changamoto za wateja. Kuna baadhi ya wateja ni wakali sana wakikupigia simu. Wateja wengine ni wapore. Wale wateja wakali ninaakikisha, ninawaelewa sehemu gani ambayo ninakosea au sehemu gani ambao wanakosea na ninawasawazisha.